Sherehe yako ya kupendewa ni ipi Napenda shelehe ya halusi kwa sababu ni tukio la fulaha mshikamano wa kijamii Shelehe hii huchanganya familia Malafiki na jamaa kuangana pamoja kushelekea upendo wa jozi inayo funga ndoa Nikiwa shereheni naona fulaha isio na kifani kwa nyuso za watu, michezo ngoma na nyimbo zinazo lidima tamaduni Napenda sherehe ya halusi kwa sababu ni tukio la kipekea ambalo lina imalisha mshikamano wakijamii na fulaha ya pamoja shelehe ya halusi pia hufundisha maandili ya upendo na mshikamano watu huungana kushelekea, kuungana kwa ngozi, wakiungana kinyume cha tafauti zao Napenda kushilikiana katika shelehe hizo kwa sababu hufundisha umuhimu wa upendo, kuheshimiana na kushilikiana Shelehe ya halusi huchangia watu kuelewa dhamani ya mshikamano wa kijamii na familia jambo ambalo linabaki katika kumbu kumbu zao milele Napenda shelehe ya halusi kwa sababu huchangia utamaduni na ulithi wa familia katika shelehe hizi mila na desturi mbali mbali hufanyika kama vile ngoma nyimbo mavazi na kienyeji na tamasha la chakula Kupitia shelehe napata nafasi ya kujifunza na kuhifadhi utamaduni wa asili. Hii ni muhimu kwa vizazi vijavyo kwani inahakikisha kwa mila na desturi hazipotei na zinabaki kuenziwa. Shelehe ya halusi pia ni fulsa ya buludani na fulaha. Wakati wa shelehe kuna mziki, kucheza na kushiliki, mchezo mbalimbali ya kijamii. Napenda shelehe za halusi kwa sababu hufanya watu wote wahisi fulaha kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku na kuimalisha uhusiano kati ya familia na marafiki. Fulaha hii pamoja ni kipengele na haiwezi kulinganishwa na haya nyingine yoyote. Napenda shelea ya halusi pia kwa sababu huchangia elimu na mwongozo wa kwa vijijana. Wakati wa shalehe vijana huona mfano wa maisha ya ndoa, mshikamano, wa kijamii na jinsi ya kushilikiana kwa heshima na upendo. Hii ni fursa ya kujifunza kutoka kwa wale waliopo katika ndoa. Jinsi ya kushugulikia changamoto na jinsi ya kuendeleza maisha kwa mshikamano na amani. Shalehe ya halusi pia ufundisa nidhamu na mpangilio. Hili shalehe iende kwa utalatibu. Lazima kupanga chakula, viti, mpambo na lutiba ya shelehe Napenda shelehe za halusi kwa sababu hufundisha umuhimu wa mpangilio mzuli nidhamu na kushilikiana, hii uchangia kuwa na maisha ya mpangilio, siyo tu katika shelehe bali pia katika maisha ya kila siku ya familia ya za na kazi Kwa kumalizia, napenda shelehe ya halusi kwa sababu Kwa sababu mshikamano burudani elimu mpangilio na mshikamana wa kijamii Buludani elimu mpangilio na mshikamano wa kijamii Shelehe ni tukio la kipeke inawaleto pamoja familia Malafiki na jamii nzima napenda kushiliki katika shelehe za harusi kila mala iweze kanavyo Kwa sababu ni sehemu muhimu ya maisha, fulaha na uhakika na kudumisha utamaduni wa jamii, sherehe ya halusi ni hafla ya kufuraia isio na kifani ambayo hufundisha maadili mema na kuchangia ustawi wa kijamii na kuhisia kwa kila mshiliki napenda shelehe ya alusi pia kwa sababu huchangia elimu na muongozo kwa vijana wakati wa shelehe vijana hu huona mfano wa maisha ya ndoa mshikamano wa kijamii na jinsi ya kushirikiana kwa heshima na upendo hii ni fursa ya kujifunza kutoka kwa wale waliyopo katika ndoa jinsi ya kushigulikia changamoto na jinsi ya kuendeleza maisha kwa mshikamano na amani.

Unamahusiano gea ninawaze wako mime ninamahusiano mema na waze wangu kwa sababu ni muhimu kuheshimu na kudamini wale waliyo tangulia waze wangu wananiwekee mfano waeshima adabu na maandili mema ambaya ninajalibu kuyafuwata kila siku napenda kuwakalibu nao kwa sababu wanaweza kunielekeza na kunifunza mambo muhimu maishani Nausiana mima na wazia wangu huchangia maendelea wa kibinapsi na utulivu wa kifamilia Wazia wangu hufundisha maadili mema Kwa mfana kuniambia umuhimu wa kusema kweli wa heshimiana na kusaidiana Mime ufulaihia kusikiliza mafunzo yao kwa sababu unisaidia kuwa mtu bola na mwenye tabia njema na usiano hayo mema hufundisha kuwa heshima na adabu ninguzo za maisha ya kila siku Mimi ushirikiana na waze wangu katika shuguli kila siku Napenda kuuliza mu Maswadi na kupata mungozo wao kuhusu kazi za nyumbani, shule na maisha kwa ujumla ushirikiana huu unalisedia kufanya maumuzi sahii na kuhepuka makosa Hii ni faida kubwa ya kuwa na mausiano mima na wanzemu mausiano mima huchangia kuundo ulafiki na mshikamana wa familia Waze wangu wanapo shidikiana name kwa shima, huundo mazingira ya mani na furaha Napenda kuwa karibu neo kila wakati kwa sababu huchangia mshikamana na mshikamana huu unafanya familia kuwa na nguvu na mshikamana wa na wakweli Waze wangu unisaidia kufahamu historia ya familia. Napenda kuuliza kuhusu vizazi vya zamani na tukio muhimu na hadizi za familia. Hiu uchangia kuhifazi utamaduni wa familia na kusaidia kujua asali yangu. Kwanjia hiu mausiano mima na waze ya na nisaidia kuendeleza utamaduni wa familia na jamiu. Napenda kusikiliza waze wangu wanapo ongelea maisha. Hii ufundisha vumulivu, kusikiliza kwa makini na kushilikiana, mausiana wa mima uchangia kuelewa maoni ya wenzangu wengine, kuheshimiana na kushilikiana bila ubaguzi, napenda kuakalibu na wazia wangu kwa sababu wananifundisha mandili haya muhimu Waze wangu huonisaidia wakati wachangamoto wakati ninapo kuwa na shida shureni au kazini ninawauliza ushauli wawo wanatoa muongozo wa busela na kuonisaidia kuwa suluhiso sahihi Hii ushangia kuwa na mausia no mema na eshima kuwa ushauli wawo ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku Mausia na umemo huchangia fulaha ya pamoja. Wakati tunapokuwa pamoja, tunacheza kuzungumuka na kushirikia na katika mchezo au shuguliza za nyumbano. Napena kuwa kalibu nao kasababu fulaha ya pamoja hufanya maisha kwa enye langi na maana. Fulaha hii ni ya kipeke na iwezi kupatikana kwa uraisi mahali pengini. Wazea wangu unisaidia kujifunza heshima kwa wengine, napenda kuwa kalibu nao kwa sababu wananifundisha jensi ya kuhesumiana na wenzetu, walimu na jamaa kwa ujumla mausiano haya mema huchangia kuwanatabia nzuli heshima na nizamu katika maisha yangu ya kila siku Napenda kushilikiana katika shuguli za kijami wazia wangu unise Hune wasaidia kushilikiana katika halambe kazi za kijami au shilehe za familia usilikiana huo huchangia mshikamana wa kijami na kunifundisha umuhimu wa kusaidiana na kushilikiana katika kila jambo Wazia wangu hufundisha umuhimu wa elimu na malifa Napenda kusikiliza washa uli wangu wanapoongelea masuala ya elimu vitabu au taaluma mbali mbali mausiano mima huchangia kujifunza kupanua malifa na kuwa na mtazama mzuli wa maisha Napenda kuwa kalibu nao kwa sababu kufundisha umuhimu wa elimu na kujitahidi kila siku mausia na mema huchangea uwelewa waki hisia waza wangu honisedio kuwelewa hisia zangu na kushugiliki ya changamoto.

Unapata habari wapi? Ninapata habari kupitia runinga kila siku kwa sababu ni chombo cha haraka na cha moja kwa sababu cha taarifa mbali mbali. Kwa kupitia runinga ninawaza kufahamu kinachoendelea ndani ya nchi na nje ya nchi. Habari hizi ni muhimu kwa elimu, uelewa na siasa, uchumi na mambo ya kijamii runinga hutoa habari za siasa ambazo hufundisha wananchi kuhusu uongozi wa taifa miradi ya serekali na mabadiliko ya sera ninafurahia kupata taarifa hizi kwa sababu husaidia kuelewa majikumu ya wananchi haki zako haki zangu na wajibu wa kila mtu katika jamii. Pia runinga hutoa habari za kimataifa ambazo hufanya nifahamu kinachoendelea katika nchi nyingine. Kupitia haya, ninaweza kufahamu matatizo ya kimataifa, maendeleo ya teknolojia na masuala ya kiuchumi yanayo waathiri watu duniani. Habari hizi hufungua mawazo yangu na kunifanya niwe mtazamo mpaka wa dunia. Pana wa dunia, runinga pia hutoa taarifa za kijamii na burudani, hizi ni muhimu kwa kujua mwenendo wa jamii sherehe, michezo na tamasha mbalimbali. Napenda kupata habari hizi kwa sababu hufanya maisha kuwa ya furaha na kuchangia uelewe na utamaduni wa jamii Ninapata habari za michezo kupitia runinga, habari hizi hufundisha kuhusu matokeo ya mashindano, michezo yanayofuata na nyota wa michezo maarufu Kupitia michezo, nina ninafurahi kushirikiana katika mijadala ya wanamichezo na kufahamu maendeleo ya timu zangu za mipira au michezo mingine ninayoipenda. Pia runinga hutoa habari ya maswala ya afya, kupitia vipindi vya afya ninaweza kujifunza kuhusu magonjwa, dala, chanjo na mbinu za kudumisha afya bora habari hizi ni muhimu kwa kuepuka magonjwa na kuishi maisha ya yenye furaha. Runinga pia hutoa habari za uchumi na biashara Ninaweza kujua bei za bidhaa hali ya soko na mikakati ya biashara. Habari hizi husaidia kupanga maisha yangu ya kifedha na kufanya maa maamuzi sahihi katika maswala ya uchumi kupitia runinga, pia napata taarifa kuhusu ajenda za kijamii kama usawa wa kijinsia haki za watoto na maswala ya familia. Hizi ni muhimu kwa elimu ya kijamii na kunifundisha jinsi ya kushirikiana na wengine katika jamii. Runinga pia hutoa habari za dharura kama ajali mafuriko, moto au matukio ya hatari. Habari hizi hufanya niwe makini kuchukua tahadhari na kusaidia wengine ikiwa nipo karibu na tukio. Hii ni sababu nyingine ya umuhimu wa runinga katika maisha yangu ya kila siku habari hupitia runinga pia hufundisha umuhimu wa elimu na maendeleo ya jamii, kupitia vipindi vya elimu ninaweza kujifunza lugha, historia na maarifa ya sayansi ya sayansi habari hizo huchangia ukuaji wa akili na kunisaidia kuiona mema yenye maarifa. Runinga pia hutoa taarifa za burudani zinazohusiana na mziki, filamu na tamasha mbalimbali habari hizi hufanya maisha kuwa yenye furaha na kusaidia ufahamu mwenendo wa sana na burudani. Napenda kushirikiana na marafiki kuhusu habari hizi na kufanya mijadala ya burudani kupitia runinga, ninaweza pia kufahamu maendeleo ya teknolojia na sayansi. Habari hizi hufundisha kuhusu uvumbuzi mpya, vifaa vya kisasa na mbinu mpya za maisha Hii huchangia kuwa na mtazamo wa kisasa na kufahamu njia bora za shughuli na changamoto za maisha. Runinga pia hutoa habari za kilimo na mazao, kupitia vipindi wa kilimo ninaweza kujifunza mbinu bora za kulima, lishe ya mimea na namna ya kuongeza mavuno hii ni muhimu haswa kwa wakulima au wale wanao.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa siku. Kila asubuhi ninapoamka. Moyo wangu unajawa na shauku nikijua kuwa kwanza ni kipindi changu cha mazoezi. Piga mbio fupi au kufanya mazoezi ya utembezaji hufungua mishipa yangu na kunifanya nijisikie hai na kuamka kikamilifu. Asubuhi za mazoezi huchangia zaidi ya afya ya mwili, zinanipa nguvu, kuongeza mzunguko wa damu na kuondoa uchovu wa usingizi. Hisia za mwili wangu hufurahia kila pumzi ninayopiga. Baada ya asubuhi na penda kunywa maji mengi na kula chakula kidogo kilicho na virutubisho ili kuandaa mwili wangu kwa shughuli nyingine za mchana. Kuisha kwa usawa na furaha za kwanza za siku Wakati wa mchana mara ya pili ya mazoezi huwa ni ila ya nguvu zaidi Napenda kufanya mazoezi ya vifungo vikubwa. Kuinua uzito au kufanya push ups na squats. Hii huchangia nguvu, udhibiti wa misuli na kuimarisha mwili kwa jumla. Mazoezi ya mchana hufanya pia akili yangu kuwa hai. Nikiwa nikifanya kila hatuwa kwa umakini, akili yangu hutoa msukumo wa furaha, na kunifanya nijisikie makini na jasiri. Ninapenda kuchanganya midundo ya miziki wakati wa maoezi ya mchana. Midundo yenye nguvu hunipa hamasa ya kuongeza kasi na kuendelea udhabiti wa mwili na moyo. Kila hatua ya mchana hubeba changamoto. Lakini faida yake ni kubwa. Misuli inayokuwa, nguvu inayoongezeka na ustahimili wa mwili unanifanya nijisikie fahari. Baada ya mazoezi ya mchana napumzika kwa muda mfupi. Hunywa maji na kula chakula kidogo. Huu moyo, huku moyo wangu ukiendelea kufurahia nguvu na afya mpya inayokuwa ndani ya mwili wangu. Mazoezi ya jioni mara nyingi huwa ni ya kupumzika lakini yenye mtazamo wa afya kufanya yoga, kutembea taratibu au kupiga mbio kidogo kunanifanya nijisikie utulivu wa akili na mwili. Kipindi cha jioni pia huchangia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku nyingine shughuli nyingi, mazoezi hufuata uchovu wa akili na kuniacha na amani ya ndani kufanya mazoezi mara tatu kwa siku kunanifanya nisimame imara. Misuli yangu inakuwa, mwili wangu unakuwa na udhabiti na ninapata nguvu ya kipekee ya kukubaliana na changamoto za kila siku. Mwili wangu unajifungua kutoka kwa uchovu wa kawaida, bila pumzi ninayopiga na kila hatua ninayopiga inachangia nguvu za moyo. Mzunguko wa damu na kuondoa sumu mwilini. Mazoezi mara tatu huchangia pia afya ya akili, huzingatia mwendo wangu, pumzi na misuli hunifanya nijisikie utulivu na shauku na kuthibiti hisia za hofu na msongo wa mawazo. Nimegundua kuwa kufanya mazoezi mara tatu kunanisaidia pia kukula vizuri usiku. Mwili unapopata msukumo wa kila saa, usingizi unakuwa mzuri na nikiwa na ndoto zisizo na huzuni. Inapendeza kukelebisha mazoezi kulingana na hali ya mwili, asubuhi kwa nguvu na na mwamko. Mchana kwa misuli na udhabiti, na jioni kwa utulivu na pumzi za kina, hiyo inachangia furaha na usawa wa mwili na akili. Mazoezi haya ya mara tatu hufundisha nidhamu huzingatia muda. Hatua na nguvu hunifanya niwe makini, mwenye malengo na kujitolea. Nidhamu hii pia inaenea katika maisha yangu ya kila siku. Wakati wa mazoezi ninajisikia huru kutoka kwa mashaka na msongo. Mwili unanifurahia, lakini ninapopumzika na mwili unajawa shauku ya maisha. Hii ni furaha isiyo na.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana Napenda kula pilao mara nyingi mchana kwa sababu Napena kula pilao mara nyingi mchana kwa sababu latha ya keni ya kipeke mchanganyika wa wali viungo na nyama au samaki ufanya kila kipandi kuwa kimbilia la fulao chakula hiki hufundisha zamani ya chakula Kila furaha inayotoka kwenye pilao inanifanya nijisikia shauku ya kuonja na kufurahia Napenda pilao kwa sababu ni chakula cha fulaha ya pamoja wana nyingi mimi na familia au malafiki tunakula pamoja Tunajitukishikiliana kicheko Azungumuza na fulaha ya kijamii ladha ya pilau ni tayari na yenye mvuto mchanganyiko wa viungo kama kalafu Makalafu mdalasini pili pili na tangawizi hufanya kia akipanda kiwe kitamu na yenye nguvu na henacho kamata akili Napenda pilawo kasababu hubeba kumbu kumbu nzulu Kila amala linapa kula na kumbuka silehe Sikukuru na siku za fulaha za familia chakula hiki kufundisha vumalivo kupika pilau unahitaji muda umakini na ustadi na kunifundisha huudamini kila hatua ya mchakato wa maisha Napenda pilao kwa sababu ni chakura ya nyeavya Mchanganyika wa awali mboga na viungo kutoa vilutubu shoma muhimu kwa mwili na kunisaidia kuwa na nguvu na apia dhabite Kila kipalaja pilao kina pangoswa na ulima kuna nifanya kuna nifanya nijisikia fulaha isio na kifani mudama wangu unajaa latha moe wangu unajaa shawu na kili yangu unashikiana na furaha na penda kula pilau mala nyingi mchana kwa sababu uchangia fulaha ya akili chakula gizuli kinabiba fulaha ama ina lahanya kwele mara nyingi napenda pilau iliyopikwa kwa ajili ya daji ladha ya kiasili harufu mzuri na langenye inafanya mlo kuwa Tukio la furaha isiyo na kifani chakula hiki ni rafiki wa sherehe na shauku Wakati wa siku kuwa shalehe au shalehe ndogo za familia bila hubeba shangwe fulaha na mshikamana wa kijami Napenda pila kwa sababu ni chakula changuvu Hina nipa uwezo wa kufanya kazi Kuchiliki mchezo au shuguriza kila siku bila hofu mku Lada ya pilawo uchangia kumbu kumbu, kila mala ni napo ukula na kumbuka muda mzuli, familia mu? Marafiki na nafuraha ndogo za kila siku, napenda pilau kwa sababu ni chakula kinachoweza kuunganishwa na vyakula vingine, uwezo kuliko na kukuliwa na samaki nyama kuku mboga na hivyo kuongeza radha na adamani. Chakula hiki hufundisha mpangilio na nidhamu Upika pilao kwa usahihi kuna hitaji kupanga viungwa muda na moto to tambo linaloongezeka ustadi wa maisha Napenda pilau kwa sababu kila kipande kila nifanya nijisikie furaha mdomo wangu unapopata ladha ya kipekee Mwai wangu unajosha ukuna kili yangu inafunlahia kila halufu kila mala ni napakula pilao na pata pilaha ya kwele chakula hiki kina chwa changanya latha halufu langi na msisi muka wa kijamii na burudani ya mwyo na akidi apina kula pilao mara nyingi mchana kwa sababu kuchangia ustawi wa moyo chakula kizuri hufanya mtu wa jisikia furaha amani na asha huko ya maisha chakula hiki kina nifundisha shukrani Kila kipenda cha pilawo ni zawadi ya ladha furaha na ramani ya maisha Kwa hakika, napenda pilau mara nyingi mchana Kwa sababu ni chakula cha ladha furaha kumbu kumbu afya na mshikamano Kila kipenda ni burudani Kila mulio ni tokio la fulaha na kila latha ni zawadi isio na kipimu kupenda kulapi laumala nyingi mchana kwa sababu uchangia usitariwe mamoya chakula gihuri hufanya mtu ajisiki.

Chakula ganyi unachopenda kula jioni Napenda kula pilau wakati wa jioni kwa sababu ni wakati wakupumzika baada ya shuguli ya kazi nzima mulo huu upanya mwili wangu upumzike na akili yangu ipumzike pia latha ya pilau jioni ni ya kipeke Halufu ya viungo vinavo chemushwa wali laini na nyama au samaki inanikamata mana mojo kula pilau jioni kuna nifanya nijisikia fulais yo nakifani Kila kipande kinapo fika mdomoni mwangu moe wangu unajasha huku na laha Napenda pilau kwa sababu ni chakula cha mshikamana wa familia Mala nyingi tunakula pamoja tukishilikiana kicheko mazumumuzo na kumbukumbuzuli chakula hiki hufundisha nidhamu kupika pilau kuna hitaji Mpangiliyo ustali na umakini umakini Jambo linawa ungeza nidhamu ya maisha yangu ya kera siku Napenda pili kwa sababu lina nifanya nijisikia fila ya kweli Haruku naradha yake huchangia hisia za amani za kulidika Pilawo ni chakula cha ulafiki Mala nyingi napenda kushilikia na familia au malafiki kuunda nakula pilawo jamba linawaongeza umchikamana na chulaha latha ya pilau jioni nitamu lanenye unguvu mchanganyika wa viungwa kama mdalasini galafu pilipili na tangawizi ufanya kila kipende kiwe cha latha ya kipekea lapenda pilau kwa sababu kwa sababu hubeba kumbu kumbu nzulu kila mala ni napo wakula na kumbuka selehe siku kuu na wakati mzima wa familia chakula heki hufundisha subili, huanda pilao kuna itaji mwendo na umakini. Jambo lilao nifundisha kudhamini kila katua ya maisha. Napenda kula pilao jinooni kwa sababu ni chakula changuvu. Inanipa uwezo wakupumzika, kupanya mzungumzo ya familia na kuisi kwa amani bila uwafumu kubwa. Pilao linaulahisi wa kushanganya na vyakula vingine. Linaweza kuliwa na nyama samaki mboga na hivyo huwangeza rada na damani ya chakura la dada ya pilao huchangia kumbu kumbu za furaha hila kipande kinani kumbu za furaha za familia marafiki na siku marumu nyesherenga napena pilao kasababu linawangeza mshikamana wa kijami kushiliki mlohu na uingine hufundisha mshikamana shuklani na ulafiki chakula hiki hufundisha mpangiliyo upanga viungo moto na mundo wa kupika kwa na nifundisha kupanga maisha yangu na mipango yangu ya siku napenda pila kwa sababu linanifanya nijiskema kini mula mzulu jioni hufanya niyone zamani ya akile jambo linayofanya sifu nzima pila linangiza fulaha ya moyo ndoma wangu una jala akili yangu inashilikena na fulaha na mwyo wangu unajedwa sha uko Napena kula pilawo juyo ni kwa sababu ni mlo wa kikamilifu Unachanganya rada halufu langi na mshikamana wa kijami Demba lina ungeza fulaha ya kwee chakula higi uchangia ustawi wa mwyo na mwili Kila kipanda cha pilawo kienacho kuwa kufanya mwili upu mzike Lakili utulie na moyo ujaze fulamu Napinda pilawo kwa sababu kila mlo ni tukiola fulamu halufu luga na mshukamano wa familia au malafiki hufanya jioni kuwa la kipeke na isiyo saaulika Pilawo linaweza kuunganisho na istoria ya familia au zaidi Mala nyingi, mula huo ni sehemu ya selehe au kumbukumbu maalum, tembo linawa ongeza zamani na fulaha. Kwa kika, napenda kulapila wakati wadiyone kwa sababu ni chakula cha fulaha, mshikamana wajami, latha, alufu, kumbukumbu, mshikamana wafamilia, ndamu, mpangilio, fulaha ya monyo, na ustawi wa mwili. Kila kipenda ni zawadu ya fulaha Kila mlio ni tukio la kumbu kumbu na kila laza ni bludani isio na kikoma Kumbu kumbu malu Jambo linawaangeza zamani na fulaha Kwa kika napenda kula fulaha wakati wa jioni Kwa sababu unipa fulaha.

Jee unapenda mvua mimi napenda mvua kwasababu inanifanya nijisikie utulivu wa ndani sauti ya matone yanapogonga paa na madilisha ufanya moyo wangu ujaze amani isio na kifani napenda mvua kwasababu inachangia kumbukumbu kila mala ninaposikia mvua nakumbuka fulaha za utotoni michezo ya majani na mchezo ya maji niliyoshiriki na malafiki mvua ufundisha sabuli kuona matune yaki nyesha kwa muda mlefu u inanifundisha kustahimiri na kudhamini kila kipindi cha maisha napenda jinsi mvua inavyo badilisha anga rangi ya wingu upepo wa mvua na halufu ya udongo safi ufanya dunia ionekane kama mahali pamaajabu mvua ni chayo cha furaha ndogo kila kipande cha mvua kinapogusana na mwili wangu unanifanya nijisikie kuunganishwa na asari kwa kiwango cha kipekee napenda mvua kwasababu inanifundisha mshikamano wa kijami Mala nyingi watu usilikiana kucheza nafulaha pamoja wakati mvua inanyesha jambo inayo ongeza mshikamano wa furaha mvua hufundisha kutafakali kila tono la mvua ni dalaja na kuangalia maisha mafanikio changamoto na mpangilio ya kesho napenda mvua kakwababu uchangia ustawi wa moyo na akili sauti ya mvua harufu ya udongo na upepo wa mvua uchangia amani ya ndani na furaha isio na kifani mvua ni burudani ya kipekee napenda kuangalia kutoka dirishani kuona maji yakiteleza nikiwa na kitabu kikombe cha chai na kinywaji chamoto nikijisikia furaha yamani napenda mvua kwa sababu hubeba historia mara nyingi mvua ufundisha kumbukumbu za zamani familia shule michezo za utotoni ambayo huwezi kusahaulika mvua inachangia uzuri wa asali mito bunga na bustani hubadilika rangi harufu na mwonekano wao jambo linalo ongeza furaha na msikamano na dunia napenda mvua kwasababu inachangia afya upepo wa mvua ufanya mwili upate oksijeni safi hali ya joto inapopungua na anga kuwa safi mvua ufundisha shuklani huzingatia kila tone upepo na sauti ya mvua kunifanya neiue dhamani ya kilasiku na balaka zamaisha napenda mvua kwasababu nikimbilio chahisia maranyingi napata furaha huzuni au amani isiyo na kifani nikiwa nashudia mvua inanyesha au ikimalizika mvua ni mfano wa maisha inapo nyesha mabadiliko upya furaha huzuni na matumaini kila tone lamvua ni funzo la sabuli na matumaini napenda mvu kwasababu uchangia furaha yakilamtu watoto wanacheza watu wanacheka na majani yanagola jamba lilao ongeza mshikamano wa furaha na amani mvua inanikumbusha nguvu ya sali inafundisha heshima uyenyekevu na uelewa wa dunia inayozunguka napenda mvua kwasababu inachangia notu na mawazo mazuri maranyingi napanga ndoto malengo au miladi wakati mvua inanyesha inanyesha jambo linalo ongeza msukumo wa nafuraha mvua ufundisha nidhamu huzingatia mabadiliko yake muda waku wakunyesha na siya zinazo jitokeza ufundisha mpangilio wa maisha na busara napenda mvua kwasababu kila tona linaongeza furaha ya moyo kwangalia mvua inanyesha kwelea kwenye mto au kuzunguka majani kufu kufanya moyo ujaze shauku na utulivu mvua ni burudani ya akili na mwili kila kipande cha mvua kinapufika kwangu najisikia hulu.

Je, unapenda maua? Mi Mimi hupenda maua kwa sababu maua ni ishara ya upendo, heshima na mshikamano wa kijamii kila maua yanapopewa yananifundisha kudhamini hisia za wengine. Napenda kutoa maua kwa fami kutoa maua kwa familia na ishara ya shukrani, furaha na mshikamano wa kipekee ikichangia amani na furaha ya ndani. Mimi hupenda maua kwa marafiki kutoa maua ni njia ya kushereheke kush kusherehekea urafikii, mshikamano na furaha ya pamoja. Napenda kutoa maua kwa wapendwa. Maua huchangia hisia za mapenzi mshikamano na upendo wa kweli. Kila maua Kila maua hukileta tabasamu. Mimi hupenda, mimi hupenda maua kwa wapenzi. Maua ni ishara ya heshima, furaha na mshikamano kwa wapenzi, ikifanya moyo ujaze furaha, napenda kutoa maua kwa wale wanaoshinda, wanaoshinda, na ishara ya pongezi, heshima na kudhamini jitihada zao. Mimi hupenda maua kwa wale walio na, wale, wale walio na huzuni, maua hufundisha fara, hufundisha faraja upendo na furaha, kila maua hukileta tabasamu la kweli, napenda kutoa maua kwa wale walio hifadhi kumbukumbu nzuri, maua hufundisha mshikamano na kumbu kumbu za furaha, Mimi hupenda maua kwa walimu, hupenda maua kwa walimu, ishara ya shukrani, heshima ya kudhamini juhudi za, zao za kufundisha na kuongeza, kuo kuongoza. Napenda kutoa maua kwa wagonjwa. Maua huchangia faraja, mshikamano na matumaini. Kila maua hu hukileta faraja ya kipekee Mimi hupenda maua kwa wazazi wa maisha. Maua ni ishara ya mshikamano wa wa kipekee furaha na upendo wa wa kweli Napenda kutoa maua kwa wale wanaoshere sherehekea mafanikio. Maua huchangia sherehe, furaha na mshikamano wa kijamii. Mimi hupenda maua kwa marafiki wa mbali. Maua hufundisha mshikamano na hujenga urafiki wa wadumu Napenda kutoa maua kwa wale wanaohitaji kwa laja Mau huchangia utulivu, furaha na amani ya moyo Mimi hupenda maua kwa wale wanaoshiri, hu, hupenda maua kwa wale wanoshiriki furaha. Maua ni ishara ya kushirikiana, mshikamano na furaha ya pamoja, Napenda kutoa maua kwa wale wanaopenda wana penda asili. Maua hufundisha heshima, mshikamano na uzuri wa dunia. Mimi hupenda maua kwa wale wanaoshirikiana shughuli za kijamii maua huchangia mshikamano mshikamano mshikamano na kijamii na furaha ya pamoja. Napenda kutoa maua kwa wale wanaoja wanajali hisia zangu. Maua ni ishara ya shukrani, mshikamano na furaha kweli. Mimi hupenda maua kwa wale wanaoshiriki sherehe. Maua huchangia furaha, mshikamano na kumbukumbu za kipekee Napenda kutoa maua kwa wale wanao shirikiana furaha ya maisha maua hufundisha mshikamano, shukrani na furaha ya ndani. Mimi hupenda maua kwa kila mtu ninayempenda. Maua ni ishara ya mshikamano, furaha, heshima na upendo. Kila maua hukileta tabasamu na amani ya ndani upendo, shukrani, heshima, mshikamano wa kijamii, burudani, kumbukumbu, faraja, mshikamano wa familia mshikamano wa urafiki furaha na moyo mshikamano wa kijamii, ustawi wa akili, mshikamano wa amani, mshikamano wa mapenzi furaha ya pamoja mshikamano wa sherehe, faraja kwa wagonjwa na mshikamano wa kweli kila maua ni zawadi. Kila ishara ni furaha na kila tabasamu ni mshikamano wa kipekee wa maisha Mimi hupenda maua kwa kila mtu ninayempenda. Maua ni ishara.